Mandhari nzuri niliyoiona ni Ziwa la Victoria. Ni ziwa kubwa zaidi Afrika na chanzo muhimu cha maji na samaki. Maji yake utuliza macho huku upepo mwanana ukibeba arufu ya uhai asubuhi jua huangaza juu ya mawimbi na jioni machweo hupamba anga. Ziwa hili huunganisha jamii, hutupatia riziki na huvutia wageni kwa uzuri wake wa asili. Ni fahari ya eneo na urithi wa kizazi hadi kizazi kwa amani, matumaini na maendeleo.

The Great Pyramids ni mahali ngependa sana kutembelea, yapo nchini, misri na miongoni mwajabu ya dunia wakale. Yalijengwa zamani sana kwa ustadi mkubwa na yanaonesha akili ya binadamu wakale. Ningependa kuyaona kwa macho, kujifunza historia yake na kupiga picha. Kutemelea pyramidi kungekua uzoefu wakipekee na wakuvutia na pia kunaongeza elimu.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mikutano ya mtandaoni. Njia hii hunirahisishia kushirikiana na wenzangu bila kukutana ana kwa ana. Kupitia teknolojia, tunaweza kujadili kazi ku badilishana mawazo na kufatilia mendeleo kwa urahisi. Mikutano ya mtandaoni huokoa muda na garama za usafiri. Pia huongeza ufanisi, uwazo na mshikamano ndani ya timu licha ya umbali uliopo.

Napenda kutembea nikiwa natumia GPS. Unisaidia kujua mahali nilipo na kunielekeza njia sahihi bila kupotea. GPS hunipa uhakika wa kufika ninako kuenda kwa wakati na kwa usalama. Pia huniraizishia kuchunguza maeneo mapya kwa kujiamini zaidi.